Kwa upande wangu nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara nikimaanisha kila siku. Nafanya mazoezi ya asubuhi ya kunyosha viungo na kwa kukimbia. Na jioni nafanya mazoezi kwa kujumuika na wenzangu katika kuchezea mpira na pasi fupi fupi. Kwa hiyo nafanya mazoezi kwa namna hiyo.